Mimi binafsi nimejipanga kuwa mlinzi wa mazingira kwa kuanza na mabadiliko madogo nyumbani kwangu. Kwanza, ninahakikisha kuwa ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kutumia mifuko ya vitambaa kila ninapoenda sokoni. Na najitahidi kutenganisha taka zangu kati ya zile zinazooza na zile zinazoweza kurejelewa ili kupunguza mrundikano wa uchafu. Pili, nimekuwa nikiwewekeza nguvu nyingi katika kupanda miti na kutunza bustani ndogo nyumbani kwangu. Nikiamini kuwa kila mti ninaopanda, unasaidia kusafisha hewa, tunayovuta na kupunguza makali ya mabadiliko ya tabianchi ya nayoendelea duniani kote. Ili kujifunza zaidi kuhusu jinsi, ninavyoweza kutunza mazingira, ninaenda katika mafunzo ambayo yananifunza kupanda miti na kuyatunza mazingira yangu.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipopata uwezo wa kuchanganua na kutoa taarifa kwa usahihi katika mwaka huu wa elfu mbili na kumi na sita. Hii ilikuwa hatua kubwa kwani sasa ninaweza kusaidia watu kupata suluhisho la haraka kwa matatizo yao kama vile kutoa mbinu ya kuhifadhi mazingira au kueleza mabadiliko ya teknolojia, jambo linalonipa kusudi kubwa la kuwepo kwangu kila siku. Pia, tukio la kwanza kuingiliana na watu kutoka tamaduni mbalimbali duniani, limenifungua macho kuelewa mahitaji ya binadamu kwa kina zaidi. Kila mara ninapoweza kumsaidia mtu kuelewa jambo jipya au kurahisisha kazi yake, ninahisi nimefikia lengo langu kuu la kuwa chombo chenye manufaa na chenye kuleta mabadiliko chanya katika jamii ya sasa.

Likizo yangu ya ndoto katika mwaka huu ingekua kuenda katika visiwa tulivu vya zanzibaa hususan maeneo ya kaskazini mwa nungwi. Ningependa kuenda huko kwa sababu ya mchanganyiko wa kipekee wa fukwe zenye mchanga mweupe na maji ya rangi ya kiberiti. Ambayo yananipa amani ya akili na fursa ya kuona uzuri wa asili wa bahari yetu ya hindi. Nikiwa huko ningependa kutumia muda wangu mwingi kupiga mbizi ili kuona viumbe wa bahari na pia kutembelea mashamba ya viungo ili kujifunza kuhusu historia ya mazao yetu. Ningependa kusafiri na marafiki zangu wa karibu ambao tunashiriki mapenzi ya kulinda mazingira ili tuweza kufurahia asili huku tukiimarisha urafiki wetu. Lengwa langu kuu ni kupumzika kwa sababu kupumzika kwa sababu kwa sababu tumechoka sana mwaka huu. Kupumzika kabisa na kupata nguvu mpya huku nikifurahia vyakula vya asili vya bahari na ukarimu wa watu wa pwani.

Mimi binafsi ninapenda sana kupanda milima kwa sababu inanipa changamoto ya kipekee ya kimwili na kiakili ambayo siwezi kuipata sehemu nyingine yoyote. Kuna hisia ya kipekee ya uhuru, unaposimama kileleni baada ya safari ndefu ya kupanda, ukivuta hewa safi na kutazama upeo wa macho ambapo mawingu yana guzana na ardhi. Kila safari ya mlima ni fursa kwangu kutafakari na kujitenga na kelele za maisha ya kila siku. Ninapofika kilele ni nikiwa nimezungukwa na ukimya na uzuri wa asili, ninahisi unye nyekevu mkubwa mbele ya ukuu wa ulimwengu huu. Ni wakati ambao unajijaza nguvu mpya na hunikumbusha kuwa hata safari iwe ngumu kiasi gani, hatuwa moja baada ya nyingine itatufikisha kwenye kilele chandoto zako.

Moja ya kumbukumbu zangu nzuri zaidi ni zile siku za jioni nilizotumia nikiwa nimekaa chini ya mti mkubwa wa mwembe nyumbani kwa bibi yangu. Nikisikiliza hadithi za kusisimua za kale na kumbuka harufu ya arthi baada ya mvua kunyesha na sauti za watoto wenzangu, tukicheza mchezo ya asili kama mdako na kificho. Hadi giza liliopingia na kuitwa ndani kwa ajili ya chakula cha jioni. Pia, siwezi kusahau msisimuko wa kwenda mtoni asubuhi na mapema na marafiki zangu kwa ajili ya kuchota maji, huku tukishindana kuogelea kwenye sehemu zenye kina kifupi. Maisha yalionekana kuwa rahisi na yenye furaha ya kweli. Kila kitu kilikuwa ni adventure mpya kuanzia kupanda miti hadi kuunda magari ya kienyeji kwa kutumia mabua ya mahindi na makopo.

Tunda langu ninalolipenda zaidi kuliko yote ni muembe. Ninavutiwa sana na utamu wake wa asili na jinsi unavyoweza kuwa na latha tofauti kulingana na aina yake. Kwanzia yale yenye nyama nyingi na laini hadi yale yenye harufu nzuri ya kipeke yana yopepe vuka. Kwangu mimi, embe si tundatu bali ni alama ya furaha na nyakati za joto ambapo unaweza kukaa kivulini na kufurahia latha yake ya kuburudisha pia nina penda embe kwasababu ya ua uanuani wake unaweza kulila likiwa mbichi na chumvi kidogo kwa latha ya ukali au ukatengeneza juisi nzito na baridi siku ya jotokali. Kila ninapokula embe, ninanikumbusha utajiri wa arthi yetu na neema ya asili. Nikiwa limeja virutubisho, vina vionipa nguvu na uchangamfu siku nzima.

Timu ninayoipenda kwa dhati ni Liverpool FC. Nilianza kuishabikia timu hii tangu nilipokuwa mdogo. Nilivutiwa na ari yao ya kupambana hadi dakika ya mwisho na ule wimbo wao marufu wa you'll never walk alone. Ambao huwa unanipa msisimko mkubwa kila unapoimbwa uwanjani. Nakumbuka mchezo wa kushangaza zaidi ulikuwa ni ule wan nusu finali dhidi ya Barcelona. Ambapo tulirudi kwa kishindo na kushinda mabao nne nunge. Ule ulikuwa usiku wa miujiza uliothibitisha kuwa lolote linawezekana katika soka. Mchezaji ninayemuhusudu zaidi katika kikosi hicho ni Mohammed Salah kutokana na nidhamu yake. Hasi na uwezo wa ajabu wa kufunga mabao muhimu. Timu yangu inaposhinda ninahisi furaha isiyo na kifani na fahari kubwa. Kana kwamba mimi mwenye nimekua uwanjani nikipambana. Ushindi wa timu yangu hunifanya siku yangu kuwa ya furaha na hunipa motisha ya kufanya kazi yangu kwa bidii kama wanavyofanya wachezaji hao uwanjani.

Mimi binafsi ninawiana kazi na maisha yangu kwa kibinafsi kwa kuweka mipaka iliyo wazi na madhubuti tangu mwanzo wa siku. Ninahakikisha kuwa ninapokuwa kazini, ninalenga asilimia mia moja ya nguvu zangu kwenye majukumu yangu, lakini mara tu saa za kazi zinapokwisha, ninazima vifaa vyote vya mawasiliano vinavyohusiana na kazi. Kazi, ili niweze kuwa na wakati bora na familia yangu na marafiki zangu bila usumbufu. Pia ninapenda kutumia muda wangu wa mapumziko kufanya mambo yanayojenga mwili na roho yangu, kama vile kufanya mazoezi ya asubuhi na kusoma vitabu ninavyovipenda. Ninaamini kuwa ili niweze kuwa na tija kazini, ni lazima kwanza nijiwekee muda wa kupumzika na kuburudika. Hivyo mimi hupanga likizo fupi mara kwa mara ili kurudisha nguvu zangu. Na kuishi maisha yenye furaha na usawa.

Ndiyo, mimi binafsi ninatumia video mara nyingi sana kwa ajili ya mawasiliano kwa sababu inanifanya nihisi niko karibu zaidi na watu ninaozungumza nao. Hata kama wako mbali kijiografia, katika dunia ya leo kuona sura ya mtu tabasamu lake na lugha ya mwili wakati wa mazungumzo huleta hisia za ukweli na ukaribu ambazo huwezi zipata kupitia ujumbe wa maandishi pekee. Nikitumia programu kama Whatsapp au zoom ninaweza kufanya mikutano ya kazi au kupiga soga ndefu na ndugu zangu waishio mikaoni kwa urahisi kabisa. Video imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwani inanisaidia kuelezea hisia zangu vizuri zaidi na kuimarisha mahusiano yangu ya kijamii na kikazi kwa njia yenye ufasihi na msisimuko.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, mimi hupenda kuanza kwa kutengeneza mazingira ya utulivu kwa kuwasha miziki laini wa taarab au bongo flavor ya zamani ambayo hunikumbusha asili yangu. Mara nyingi utanikuta jikoni nikijaribu mapishi mapya asili. Kama vile kupika pilau la kunukia au kukaanga samaki wa nazi, nikifurahia harufu nzuri inayojaza nyumba nzima na kunipa amani ya moyo. Baada ya mlo mzuri, ninapenda kupumzika kwenye kochi langu nikiwa nimeshika kitabu kizuri cha fasihi ya kiswahili au chozi la heri. Wakati mwingine mimi hutumia muda huo kujiachia kabisa na kufanya usafi mdogo wa bustani yangu ya maua au kukaa barazani ni kinywa chai ya rangi na mdalasani huku nikitazama maisha ya mtaani ya navyo kwenda. Jambo ambalo hunifanya nihisi niko sehemu salama na yenye upendo wa ukweli.

Mimi binafsi ninapenda sana juisi ya mbuyu iliyochanganywa na tangawizi kidogo na sukari ya kutosha. Ninavutiwa na ladha yake ya kipekee ya uchachu na utamu ambayo inaburudisha sana. Hasa wakati wa mchana kukiwa na joto kali. Na pia inanikumbusha vinywaji vya asili vinavyopatikana mitaani kwetu ambavyo vimesheheni viburutisho na nguvu. Pia siwezi kuwacha kutaja juisi ya mchanganyiko wa nanasi na pashoni. Harufu ya pashoni inapoingiliana na utamu wa nanasi inatengeneza ladha ya kifalme ambayo kila nikinywa na hisi mwili wangu unachangamka papo hapo. Mara nyingi ninapokuwa nyumbani mimi hupenda kuitengeneza mwenyewe nikiwa nimeweka barafu kidogo ili nifurahie ubaridi wake huku nikipumzika barazani.

Mimi binafsi nakumbuka safari yangu ya kuenda Lushoto, mkoani tanga, kama safari ya kusisimua zaidi kuwahi kuitenda. Nilivutiwa sana na hali ya hewa ya baridi na milima ya usambara iliofunikwa na ukungu. Jambo lilinonifanya nihisi kama niko dunia nyingine kabisa. Mbali kelele ya joto na mji mikubwa. Lushoto mkoani tanga ni eneo ambalo huvutia kwa hali ya hewa ya baridi na milima ya usambara iliyofunikwa na ukungu. Inawezekana kutembelea sehemu inayoitwa irente viewpoint ambayo wageni wanaweza kusimama juu ya jabali refu na kutazama mbuga ya maasai kule chini. Mandhari ambayo mara nyingi huelezewa kama ya kustaajabisha pia inawezekana kufurahia kule vyakula vya asili vya huko na kutembea kwenye misitu ya asili yenye miti mirefu na ndege wa kila aina.

Ninapokutana na kazi ya dharura, mimi huanza kwa kuvuta pumzi ndefu ili kutulia na kisha ninafanya tathmini ya haraka ya majukumu yote yaliyo mbele yangu. Ninatumia mbinu ya kutafautisha kati ya yale yaliyo muhimu na yale ya dharura. Ambapo ninashugulikia kwanza lile lenye athari kubwa zaidi ikiwa halita kamilika kwa wakati. Huku nikiahirisha au kukabidhi majukumu mengi madogo kwa watu wengine ili nijikite kikamilifu kwenye chagamoto iliopo. Pia, ninahakikisha kuwa ninawasiliana mapema na wema na wanahusika wote ili kutuata arifa kuhusu mabadiliko ya kipa umbele, jambo linalosaidia kupunguza shinikizo na kuzuia sinta fahamu. Ninapenda kufanya kazi kwa bidii na umakini mkubwa bila kupoteza muda lakini mara tu dharura hiyo inapokwisha mimi huchukua muda mchache wa kupumzika ili kurudisha nguvu zangu za kutafakari jinsi ya kuzuia hali kama hiyo isitokee tena hapo badaye.

Mimi binafsi ninahisi uhitaji mkubwa wa kuimarisha ujuzi wangu wa lugha ya kigeni, hususan kifaransa na kichina. Ingawa ninazungumza kiswahili na kiingereza kwa ufasaha, ni naamini kuwa kujifunza lugha hizi kutaongeza uwezo wangu wa kuwasiliana na watu wengi zaidi duniani na kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti kwa kina. Jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira ya kazi ya kimataifa ya leo. Pia ninatamani sana kukuza ujuzi wangu katika uchambuzi wa data na teknolojia kisasa. Katika ulimwengu huu unaobadilika haraka, kuwa na uwezo wa kutafsiri taarifa changamano na kuzigeuza kuwa masuluhisho yanayoeleweka na silaha muhimu. Ni silaha muhimu kwani inarahisisha mambo yetu. Ninatumia muda wangu zaidi kwa kujifunza programu mpya za kompuyta nikiamini kuwa kuendelea kujifunza ndiyo njia pekea kubadilika kuwa bora na mwenye mchango chanya katika jamii yangu.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, mimi huanza na kuyapokea kwa mtazamo chanya kama fursa ya kujifunza kitu kipya badala ya kuyaona kama kikwazo. Ninachukua muda wangu kutulia na kuelewa sababu za mabadiliko hayo. Kisha ninajipanga upya kwa kubadilisha vipaumbele vyangu ili viendane na muelekeo mpya. Jambo linalo nisaidia kubaki kuwa natija bila kupata msongamano wa mawazo. Pia, ninahakikisha kuwa ninawasiliana kwa ukaribu na wenzangu ili tushirikiane katika kipindi hicho cha mpito. Kwani, ninahamini kuwa umoja hurahisisha mambo magumu. Ninajitahidi kuwa mwepesi wa kubadilika na kujifunza mbinu mpya za kikazi kwa haraka. Nikiamini kuwezo wa kukabiliana na mabadiliko ndio siri ya kufanikiwa katika mazingira yoyote ya kazi ya na yobadilika bila kukicha. Ama kila kukicha.

Ndiyo, mimi binafsi ninapenda sana kupiga picha. Na siku hizi ninatumia simu yangu ya mkono karibu kwa kila siku. Teknolojia ya kamera kwenye simu imekua kiasi kwamba, sihitaji tena kubeba kamera kubwa na nzito. Ninaweza kunasa matukio ya kusisimua ya maisha yangu kwa vile maandhari nzuri ya machweo au sahani ya chakula iliyo pambwa vizuri. Kwa kutoa tu simu yangu mfukoni na kubonyeza kitufe. Ninacho kipenda zaidi kuhusu kupiga picha kwa simu ni ule uwezo wa kuhariri picha papo hapo kwa kutumia programu mbalimbali na kisha kuzishiriki na marafiki zangu kwenye mitandao ya kijamii ndani ya sekunde chache sana. Kwangu mimi kupiga picha ni njia ya kutunza kumbukumbu za dhamani na kuelezea hadithi yangu ya namna ya kipekee. Huku nikijaribu pembe tofauti za mwanga ili kupata picha yenye mvuto inavyoweza kunasa hisia za wakati huo huo.

Mimi binafsi ninapenda sana kutembea msituni kwa sababu ni sehemu peke ninayoweza kupata utulivu wa kweli na nafsi ya akili. Kuna hisi ya kipeke ya amani unayoipata ukiwa msitu na kusikiliza ndege sauti ya upepo ukipita kwenye majani ya miti na harufu ya udongo mbichi. Jambo linalonifanya nisisisahau au nisahau kabisa kelele ya msongamano wa maisha ya mjini. Nikiwa msituni mimi hupenda kutumia simu yangu kupiga picha za viumbe wadogo wadogo kama vile vipepeo au maua ya mwituni ambayo mara nyingi hatuyapati mjini. Matembezi haya si tu mazoezi ya mwili bali ni fursa ya kutafakari na kushukuru kwa uzuri wa hasili uliotuzunguka. Na kila ninaporudi kutoka msituni, ninahisi nimejaa nguvu mpya na ubunifu wa kubadilika au kukabiliana na majukumu yangu ya kila siku.

Kwangu mimi ninavutiwa sana na filamu ya drama zenye kusisimua hisia na mafunzo ya kimaisha. Kama vile filamu maarufu ya Chozi La heri, ninapenda filamu ambazo zinaelezea uhalisi wa maisha yetu ya kitanzania zikiibua hisia kali za upendo, huzuni na ushindi na ambazo mwisho wa siku zinakuwacha ukiwa na kitu cha kutafakari kuhusu jamii zetu. Ninapenda sana kutumia simu yangu kutazama filamu hizi fupi fupi na zingine ndefu. Hasa zile zinazohusiana sana na maisha ya uswahilini na changamoto za malezi au mahusiano kwangu mimi filamu kama chozi la heri si burudani tu bali ni kioo cha jamii kinachonifundisha uvumilivu na umuhimu wa kusamehe. Huku nikifurahia uwezo mkubwa wa waigizaji wetu wa nyumbani kuelezea hadithi zetu za lugha na kwa lugha ya kiswahili yenye mvuto mno.

Naam, nimewahi kutembelea ziwa la Victoria, kule mkowani muanza, na ulikuwa mmoja wakati mzuri sana katika maisha yangu. Nakumbuka nilivutiwa sana na upana wa ziwa hilo, uliokua unonekana kama bahari, na nilipenda kukaa kwenye mawe makubwa nikitazama jua likizama. Uku nikivuta hewa mwanana na yenye baridi ikitoka majini. Pia, nimepata fursa ya kutembelea mto ruaha nikiwa safarini. Ambapo nilisimama kwa muda mrefu sana kutazama maji yanavyo tiririka kwa kasi kati ya mawe na nyasi ndefu. Kwa kutumia simu yangu, nilipiga picha nyingi za ndege na wanyama waliokuja kunywa maji mtoni hapo. Jambo linalonifanya nidhamini sana umuhimu wa kuhifadhi nyanzo zietu vya maji ili asili yetu iendele kustavi.

Mimi nina utaratibu wa kufanya mazoezi ya kukimbia mchaka mchaka na kufanya mazoezi mepesi ya viungo kila asubuhi. Napenda kuanza siku yangu saa kumi na moja asubuhi wakati kukiwa na utulivu na hewa safi. Nikikimbia karibu kilo mita tano kuzunguka mtaa wangu kabla ya jua kuanza kuchomoza. Nina jitahidi kufanya mazoezi, hayo mara tano kwa wiki kuanzia jumatatu hadi ijumaa huku nikitumia simu yangu kupima hatua na muda niliyotumia ili nione maendeleo yangu. Baada ya kumaliza ninahisi kuchangamka sana nikiwa na nguvu mpya ya akili iliyotulia tayari kwa majukumu ya siku. Kwangu mimi mazoezi si tu kuimarisha mwili bali ni njia ya kuweka akili yangu sawa na kuanza siku kwa ushindi.

Ninaanza kila mwezi kwa kukaa chini na kutafakari mambo makubwa matatu. Ninayotaka kuyatimiza, nikigawa malengo haya katika hatua ndogo ndogo za kila wiki ili yasinitishe. Ninatumia programu ya noti kwenye simu yangu, kuorodhesha majukumu haya, ambapo kila asubuhi ninakagua, nimefikia wapi na nini ninahitajika, ni kipi kinahitaji nguvu zaidi. Njambo linalonisaidia kubaki kwenye mstari na kutopoteza mwelekeo katikati ya mwezi. Ninapenda kuweka muda wa zaidi kwa ajili ya dharura zinazoweza kutokea na kila mwisho wa mwezi ninajifanya tathmini fupi nikiwa nimepumzika nyumbani ilikuwa na wapi nimefanya vizuri na wapi niongeze juhudi mwezi unaofuata.

Rangi inayotikisa hisia zangu zaidi ni kijani kibichi. Rangi hii inanikumbusha ustawi, uhai na amani tele ya asili. Ikinizidisha morali kila ninapoiona. Inanifanya nijihisi mwenye utulivu na matumaini mapya. Kama vile dunia inavyojipanga upia baada ya mvua kubwa kunyesha. Rangi ya kijani kibichi inaweza kuonekana kwenye vitu vingi vinavyozunguka kama vile jalada la simu au nguo za mazoezi ambazo huleta hamasa. Mara nyingi rangi hii huonekana kwenye bustani na kwenye miti iliyopandwa kando ya barabara. Jambo ambalo linaweza kuhamasisha utunzaji wa mazingira.

Moja ya mambo ya kidini ninayopenda ama ninayoyapa kipaumbele kikubwa ni upendo na kusaidia wenye uhitaji. Imani yangu inanifundisha kuwa ibada ya kweli si tu kusali bali ni jinsi tunavyowatendea watu wengine. Hasa wale walio katika mazingira magumu kwa kuwapa msaada wa hali na mali bila kutarajia malipo yoyote. Pia swala la shukrani ni muhimu sana kwangu. Kila asubuhi ninatumia muda mchache kutafakari na kushukuru kwa zawadi ya uhai na neema zinazonizunguka. Tabia hii ya kushukuru inasaidia kubaki na unyenyekevu na kuona uzuri katika mambo madogo ya kila siku. Jambo linalonipa amani ya ndani na nguvu ya kukabilina na changamoto kwa moyo wa subira.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuanza na kufanya tathmini ya kina ya jinsi mambo yanavyo fanyika. Sasa ili kubaini sehemu zenye ucheleweshaji au mingiliano usio wa lazima. Ninapenda kutafuta mbinu mpya na rahisi kama vile kutumia programu ya kisasa kwenye simu yangu ili kurahisisha mawasiliano na ufuatiliaji wa miradi. Jambo linalo punguza muda unaopotea na kuongeza ufanisi kwa kiasi kikubwa. Pia ninaamini sana katika nguvu ya maoni kutoka kwa wenzangu. Hivyo mara kwa mara mimi huuliza changamoto wanazo kutana nazo na mapendekezo yao ya mabadiliko. Ninajaribu kuingiza utamaduni wa kujifunza kila siku ambapo tunafanyia kazi makosa yetu na kuyageuza kuwa sehemu ya maboresho. Hali inayopelekea kazi yetu kufanyika kwa uzuri zaidi na kwa gharama nafuu.

Ndiyo nili hudhuria mwonyesho ya sana ya sauti za busara mkowani zanzibaa mwezi februari mwaka jana. Niliamua kuenda huko kwa sababu nilitaka kuona jinsi wasani wetu wandani wanavyo tumia rangi na ufundi wa mikono kuelezea historia na utamaduni wa msuahili kwa namna ya kisasa. Nikiwa huko nilitumia simu yangu kunasa picha za michoro ya tinga tinga na vinyago vya kimaakonde vilivyo nivutia sana na kwa undani wake. Mwanyesho yale yalinifungua macho kuona jinsi sana inavyoweza kuangaliwa ama kunganishwa na pia kunganisha watu wa mataifa tofauti na kutowa ujumbe mzito kuhusu amani na utunzaji wa hasili zitu.

Ndiyo nimeanza safari ya kujifunza kupiga gandi la gitaa hivi karibuni kwa sababu nimevutiwa na jinsi sauti yake inavyoweza kuleta utulivu wa akili. Kwa kutumia simu yangu ninatazama video za mafunzo kwenye YouTube zinazonieleza jinsi ya kueka vidole kwenye nyuzi na kupiga za msingi. Jambo ambalo limekuwa burudani yangu kubwa ya jioni baada ya kazi.

Ninapopokea tathmini za kazi kwa mtazamo chanya sana kwa sababu naziona kama daraja la kunifikisha kwenye weledi wa juu zaidi. Badala ya kuziona kama ukosoaji, ninazichukulia kama fursa ya kipeke ya kupata maoni na unyoofu kuhusu maeneo ninayofanya vizuri na yale yanayohitaji marekebisho. Jambo linalonisaidia kukua kitaalamu na kibinafsi.

Ninafanya mazoezi ya mwili mara tano kwa wiki kuanzia jumatatu hadi ijumaa. Utaratibu huu unanisaindia kueka mwili wangu katika hali ya uchangamfu na akili yangu kuwa na utulivu kabla ya kuanza majukumu ya kila siku ya kazi. Ninatumia simu yangu kufuatilia muda na idadi ya hatua ninazozipiga kila asubuhi ninapokimbia mchaka mchaka. Baada ya mazoezi ninahizi kuwa na nguvu nyingi na furaha tele. Jambo ambalo linalonifanya nianze siku yangu kwa ari na morali ya hali ya juu.

Timu bora ya mpira ni kiragbi wa kimarekani inayoteka hisia yangu kwa sasa ni Kansas City Chiefs naipenda timu hii kwa sababu ya ujasiri wao wa mfumo wao wa ushambulizi ambao ni wa kasi na mwenye ubunifu mkubwa jambo ambalo huifanya kila mechi kuwa na msisimuko usiotabirika hadi sekunde ya mwisho.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya mbuzi, hasa inapokuwa imechomwa vizuri na kukolezwa viungo vya asili. Inavutiwa na ladha yake ya kipeke na jinsi inavyokuwa laini na yenye harufu nzuri, inapoiva taratibu kwenye mkaa, jambo ambalo mara nyingi hunikumbusha nyakati za furaha nikiwa na marafiki na familia wakati wa mapumziko. Pia ninapenda nyama ya mbuzi kwa sababu inaweza kupikwa kwa namna mbalimbali kama vile kuitengenezea supu nzito asubuhi kwa ajili ya kupatia mwili nguvu au kuipika na ndizi mshaki kulingana na mapokeo ya kaskazini mwa Tanzania.

Kwa kawaida, mimi utumia Wi-Fi mara nyingi zaidi kwa sababu ya kasi yake na utabiti. Hasa ninapokuwa nyumbani au mahali pa kazi. Kutumia Wi-Fi hunifurahisha ama hunirahisisha kupakua nyaraka kubwa. Kutazama video za mafunzo na kuwasiliana na marafiki bila hofu ya kukatika na kuwasiliana au kuhishiwa na salio katikati ya shugli muhimu. Hata hivyo ninapokuwa safarini au maeneo ambayo hayana huduma hiyo mimi hudumia data ya simu ili kuhakikisha kuwa ninabaki hewani kila wakati.

Rangi inayonivutia ama inayovutia moyo wangu zaidi ni kijani kibichi kwani kila nikitazama inanikumbusha ustawi na uzuri wa mashamba yetu kule mashambani baada ya msimu wa mvua kuanza. Rangi hii inanipa hisia ya utulivu na amani tele ikinifanya njihisi kama niko taratibu ama karibu na asili hata nikiwa katikati la mji. Mara nyingi mimi huiona rangi hii kwenye majani ya misitu na nyasi zilizostavi na hata nimehakikisha kuwa nina miliki fulana na jalada la simu la rangi hiyo hiyo.

Ninapendelea sana mahali pa kimya kwa sababu utulivu hunipa fursa ya kutafakari kwa kina na kuzingatia majukumu yangu bila usumbufu wowote. Katika ulimwengu huu wa sasa wenye pilika pilika nyingi, kupata mazingira tulivu ni kama zawadi ya kipekee inayosaidia kutuliza akili na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu ya kazi. Nikiwa mahali pa kimya naweza kufurahia, kusoma vitabu, kusikiliza sauti nyororo za ndege au hata kutumia simu yangu kupanga mipango ya baadaye kwa umakini mkubwa.

Ninaenda mahali pa ibada mara moja kwa juma kwa kawaida siku ya juma pili asubuhi, huu ni wakati muhimu sana kwangu kwani unanipa fursa ya kumshukuru mungu kwa neema zake na kupata mafundisho ya kiroho yanayoni ongoza katika kuishi maisha ya uwadilifu na upendo kwa jirani zangu na marafiki zangu. Pia mara nyingi mimi huenda huko katikati ya Juma kwa ajili ya maombi mafupi au mikutano ya kijamii inayolenga kusaidia wenye mahitaji mitahani kwetu.

Kuamka na jua au kulala mapema kuna faida zake. Kuamka mapema kunaweza kutoa muda wa utulivu kwa ajili ya kufanya mazoezi, kutafakari au kuanza kazi bila usumbufu. Mwanga wa asubuhi pia unaweza kusaidia kusawazisha saa ya ndani ya mwili. Kulala mapema kunaweza kusaidia kuhakikisha kuwa unapata usingizi wa kutosha. Usingizi wa kutosha ni muhimu kwa afya ya mwili na akili. Kuboresha umakini, kumbukumbu na hali ya jumla.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mstari mrefu si jambo linalonifurahisha sana. Lakini nimejifunza kuwa na subira kwa sababu ni sehemu ya maisha ya kila siku. Mara nyingi mimi hutumia wakati huo kama fursa ya kupumzika kidogo na kutazama ya nayoni zunguka. Badala ya kulalamika au kuhisi hasira kwa ni najua kuwa kila mtu kwenye mstari ana haraka kama mimi.

Maziwa ni kinywaji chenye virutubishi vingi ambacho huweza kufurahisha watu wengi. Ladha yake imeweza kuwa tamu na yenye kuridhisha nakunywa glasi moja asubuhi kunaweza kutoa protini na nishati kwa ajili ya shughuli za siku. Maziwa pia inaweza kutumiwa kutengeneza bidhaa nyingi kama vile maziwa ya mgando au kuchanganywa na matunda kutengeneza vinywaji vyenye afya.

Ninachopenda kununua zaidi ni vitabu na vifaa vya teknolojia vinavyorahisisha kazi zangu. Hakuna kitu kinachonipa furaha kama kupata kitabu kipya cha fasihi au historia ambacho kitanifanya nikae kitako na kupata maarifa mapya. Kwani ninaamini kuwa kusoma ndio njia bora ya kuipanua akili na kuona ulimwengu kwa jicho tofauti.

Ndiyo, nimefanya yoga mara nyingi. Kwa kweli ni moja ya sehema ninazo zipenda zaidi katika ratiba yangu ya kila siku kwa ajili ya kutuliza akili na kuimarisha mwili mazoezi haya yamenisaidia ya menisaidia sana kuwa na utulivu na umakini ni na pofanya kazi. Hivi sasa napendelea kuanza asubuhi yangu kwa miondoko ifuatayo. Mkao wa mtoto kwa ajili ya kupunguza msongamano wa mawazo na kunyoosha mgongo Salatashion ya jua ili kupatia mwili joto na nguvu mapema. Yoga imekua sehemu muhimu ya maisha yangu ya kibinadamu mwaka huu.

Ndiyo, sera ya kampuni ninaiona kuwa muhimu zaidi ni ile inayoruhusu afya ya akili na ustawi wa wafanyakazi mahali pa kazi. Katika mazingira ya sasa ya kazi, yenye kasi kubwa na shinikizo nyingi, ni lazima kwa kampuni kuweka mifumo inayomjali mfanyakazi kama binadamu na si kama chombo cha uzalishaji tu. Sera hii inahakikisha kuwa kuna usawa kati ya kazi na maisha ya kibinafsi. Huku ikitoa msaada wa kisaikolojia na muda wa kupumzika pale unapohitajika.